Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. nItapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Arddi ikotayari, nimesha ilima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununuwa mbegu bora. Nitakwenda kwa mlima juzi. Yeye anambegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rama kwa wakulima wote, lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi, nitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia. Mavuno mazuri yata tu saidia familia nzima, tutakuwa na chakula chakutosha.